Mimi hufanya mazoezi yangu ya mwili mara kadhaa kwa wiki ingawa Mara si kila siku kutokana na ratiba zangu za shughuli za kikazi Kwa kawaida hufanya mazoezi takriban mara tatu hadi tano kwa wiki na kila kipindi cha mazoezi hudumu katika dakika thelathini hadi sitini kulingana na aina ya mazoezi Mara nyingi napendelea mchanganyiko wa mazoezi kwani siwezi kufanya mazoezi moja kila wakati Kwa mfano na piga, mbio au kukimbia kwa kuimarisha moyo na viungo na penda kufanya mazoezi ya nguvu kama vile push-ups, seat-ups na squats ili kuimarisha misuli na wakati mwingine hufanya mazoezi ya unyumbufu au yoga. Pia napendelea kufanya mazoezi kwa mpangilio dhabiti kwa sababu ina nisaidia kuendelesha nidhamu ya mwili na kuunda tabia nzuri ya afya. Napenda pia kuangalia maendeleo yangu kama kasi ya kukimbia au idadi ya push up ninazoweza kufanya ili kuhimiza kufanya vizuri zaidi kila siku.

Napenda kucheza mpira wa miguu zaidi Kwa sababu unanipa burudani na kunifanya nijisikie mwenye afya Pia napenda basketiboli kwani inahitaji kasi umakini na ushirikiano mzuri wa timu. Wakati mwingine mimi hucheza draught au mchezo wa ubaoni kwa ajili ya kufurahisha akili na kupumzika napenda michezo inayochanganya mazoezi na akili.

Mahali pazuri mimi husafiri ni pwani ya zanzibaa mahali pale kuna upepo mwanana wa bahari mchanga mweupe unaong'aa na maji ya bahari yaliyo safi na rangi ya blue ambayo yanavutia macho nilifurahia kutembea ufukweni wakati wa jioni kutazama machweo ya jua na kuonja vyakula vya baharini kama samaki na kamba waliopikwa kwa ustadi wa kienyeji Nimesafiri kwenda maeneo ya asili yenye mandhari ya kijani ambako kuna milima na misitu sehemu kama hizi hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu zaidi mazingira ya asili kupumua hewa safi kusikiliza sauti za ndege na kuona uzuri wa mazingira bila kelele nyingi ya mji ni jambo la kufurahisha sana safari hizo mbili zimenifundisha kudhamini utamaduni watu na mazingira tofauti na kila ni naposafiri hujifunza kitu kipya kwa jumla.

Harufu ninayopenda ni arufu ya udongo baada ya mvua Hii ni arufu ya kipeke inaotokea wakati matone ya kwanza ya mvua yanapo piga ardhi kavu watu wengi hunieleza kama arufu yusafi na matumaini Pia napenda harufu ya kahawa inayochemka Harufu ya kahawa asubuhi ina nguvu ya peke hulete hisia za uchangamfu na kuanza siku upya kwa makini Pia mkate mbichi unaookwa harufu hii hunivutia sana na pia kuna harufu za maua kama vile jasmine au waridi. Zinazotuliza akili na kuleta hali ya amani na urembo wa mazingira. Sipendi harufu moja tu. Hizo ndizo baadhi ya harufu. Nazozipenda mimi.

Nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nilihusika katika mradi wa kijami wa kusaidia watoto shuleni kwa kuwafundisha masomo ya msingi, na pia kushiriki katika shughuli za mazingira kama upandaji miti. Ilikuwa nafsi nzuri ya kutumia muda wangu kwa manufaa ya wengine. Na pia kujifunza mambo ambayo nilijisikia nimechangia kitu cha maana kwa jamii yangu na kupata marafiki wapya kupitia huo uzoefu.

Ninapokuwa na wenzangu, huwa ninajitahidi sana kuwatia moyo kwa njia mbali mbali. Kama vile, napenda kusikiliza kwa makini. Mara nyingi mtu anapokuwa na changamoto. Anaitaji saidi kusikilizwa, kuliko kupewa suluhisho la haraka. Kwa kusikiliza bila kukatiza, ninafanya jisikie kuamba mawazo kuamba mawazo na hisia zao ni muhimu sana. Ninatumia maneno ya kutia moyo na kuonyesha imani kwa uwezo wao. Kwa mfano nikiona rafiki ana shaka na kazi fulani, uwa na mkumbusha mafanikio yake ya awali na kumuambia kwamba na uwezo wa kushinda changamoto umpia. Hii inawasaidia kuondoa hofu na kujenga imani. E naweza sema ni nashirikiana nao katika vitendo vidogo vinavyonyesha, msaada wadathi. Hili naweza kuwa kushikiana katika kazi, kutoa msaada wa kumwili na ata kuanda shuguli ndogo za kupumzika na kufraya pamoja. Hivyo ndivyo mimi navyofanya kuwatia moyo wenzangu.

Kuna chakula cha jadi ambacho napenda sana kama vile ugali na skumawiki ndicho kinacho futia zaidi ni mlo wakawaida lakini una maana kubwa kitamaduni na kiafya Kwanza ugali ni chakula kinacho tamblisha jamii nyingi za Afrika mashariki ni raisi kupika na kinatoa nguvu kwa sababu ya wanga wake E naeza sema kuwa sikumawiki huongeza ladha na virutubishi ni mboga yenye vitamini na madini muhimu asaa chuma na kislamu na pia ina nyuzi nyuzi kinao saidia mmeng'enyo Gependa jinzi inavyopikwa kwa kitunguu nyanya na wakati mngine kidogo cha kitunguu saumu harufu yake pekee uleta amnasa ya kula Tatu ni mchanga nyiko wa ugali na skuma wiki unamaana na mshikamano Nchakula kinacho liwa pamoja na familia mezani ili heshima ya hathi au mali wote tunakaa pamoja tunashikishiriki saani moja na yoi marisha mshikamano wa kijamii.

Ninapo kuwa na marafiki wangu, napenda kufanya mambo mbali mbali, ambayo yanatupa nafsi ya kufurahia, kujenga mshikamano, pia kujifunza kutoka kwa kila mmoja. Kwanza napenda kukaa nao na kuzungumza kwa uraisi, kuhusu maisha ya kila siku, mazungumzo ya kawaida huimarisha urafiki na kutupa nafsi ya kushirikiana mawazo. Napenda kushiriki nao michezo na shughuli za burudani, hii inaweza kuwa mpira wa mguu michezo ya ndani kama karata au draft. Au hata michezo ya vidio, shughuli hizi hutupa nafsi ya kushindana kwa urafiki, kucheka na kuondoa mawazo Tatu napenda kuenda kwenye, nao matembezi au safari ndogo Kwa mfano kutembelea bustani, kuangalia filamu au hata kula chakula cha pamoja safari ndogo kama hizi hunda kumbukumu nzuri na kutupa nafsi ya kugundua mambo mapya pamoja Napenda kushirikiana nao katika shughuli za kijamii au za kujitolea tunapo shirikiana kusaidia jamii kama vile kupanda miti au kusaidia watoto shuleni tunajenga urafiki wetu kwa msingi na mshikamano na huruma Tunapenda kushirikiana nao kujifunza wakati mwingine tunakaa pamoja tukijadili ujuzi mpya au hata kushirikiana mawazo ya biashara.

Ndiyo napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kuna mambo mengi yanayotokea duniani ambayo yanaathiri siasa, uchumi, michezo na hata maisha ya kila siku kufuatilia matukio haya hunisaidia kuelewa mwelekeo wa dunia na jinsi nchi inavyoshirikiana au kushindana Kwa mfano, siasa za kimataifa, uchaguzi katika nchi kubwa, mikutano ya viongozi wa dunia na maamuzi ya mashariki ya kimataifa kama umoja wa mataifa au umoja wa Afrika uchumi na biashara, michezo, mashindano makubwa kama kombe la dunia, olimpiki, formula one huleta watu pamoja mazungumzo ya mazingira, afya ya kimataifa naam.

Ningependa kujifunza usimamizi wa athari kwenye FPL na krypto Najua nina nguvu kwenye uchambuzi lakini bado nahitaji kuboresha jinsi ya kupunguza hadhar i za maamuzi yenye hatari kubwa mawasiliano Ramsey na mbinu za kufundisha CBC kuwa na uwezo wa kubadilisha mbinu zangu ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi tofauti na kufanya somo liwe lenye kuvutia na matokeo.